Tangi rangi yangu ya kupendeza ni rangi aina ya bluu ama rangi nyingine ambayo ni nzuri ninapenda rangi ya bulu kwa sababu ni nzuri na pia inaweza kuwa na mvutio wa aina yake ninapenda buluu kwa sababu inautulivu wa aina fulani.

Si, sivyo, mimi huwa sivai miwani mara nyingi kwa sababu mimi hupenda tu kukaa hivyo bila miwani watu hupenda kuvaa miwani kwa sababu nyingi mara nyingine, mtu anaweza kuvaa miwani kwa sababu ya vitu kama vile macho na ishida.

Majina ya utani ya watu au maeneo kwetu ni nyingi mno kwanza, majina ya utani kama vile mtu kuita mwenzake, yaweza kuwa na hali tofauti. Kwa hiyo mimi hupenda kuuliza vitu kama hivyo.

Mwalimu wangu kutoka shuleni, ambao ninaweza kusema ya kwamba nina mkumbuka sana ni mwalimu wa hisabati. Ninamkumbuka mwalimu huyo kwa sababu ni mwalimu ambaye alinifunza kwa utaratibu, hadi nikaelewa.

Inapolazimika kukataa jambo, inaweza kueleza huyo mtu kwa njia ambayo ni ya heshima ili asipate kuudhika ama kukerwa na jinsi ambapo mimi nimekataa kwa hiyo.

Mutura au vyakula vingine vya usiku barabarani huwa ni nyingi mno kuna vyakula kama vile vya utamaduni kuna vyakula ambavyo vinapendeza mno lakini pia ni vya barabarani kwa hiyo hupenda kula vyakula hivyo.

Ipo filamu ambayo mimi hupenda kuiangalia mara kwa mara kwanza, kuna filamu kama vile Breaking Bad. Nilipenda sana filamu hiyo kwa sababu ya jinsi ambavyo ilivyokuwa wakati huo nilipokuwa nikitazama nlipendezwa mno.

Duka la ukaribu ama duka ambalo liko karibu nami ni duka ambalo mimi hutumia sana kununua vitu na hiyo duka imenisaidia kwa njia nyingi mno kwanza ni karibu ninaweza kutumia muda fupi sana kufikia kwa hiyo ni nzuri sana.

Kiswahili kina maana sana katika utambulisho wangu kwasababu lugha ya kiswahili ni lugha ambayo inajulikana sana sehemu nyingi na pia ninapenda lugha ya kiswahili hasa katika kuzungumza na vitu kama hivyo.

Ndiyo, nimewahi kuenda katika maonyesho ya sanaa maonyesho haya yaliweza kunisaidia sana wakati ambapo nilikuwa nahitaji sanaa ni nyingi na ni nzuri mno, nilipenda kufanya vitu kama hivyo.

Iwapo ningetunga kazi ya sanaa, wimbo au filamu ingehusu vitu vingi. Kwanza, kuna vitu kama vile kutumbuiza watu kuimba, kutazama video na vitu kama hivyo.

Jirani mwema, anaweza anapaswa kuwa mtu ambaye anaweza kusaidia watu wakati nyingi kwanza, ninapenda kuwa mtu ambaye anaweza kusaidika kwa haraka mimi hupenda vitu kama hivyo.

Ushauri wa afya ambao umetoka kwa wazee ni nyingi mno. Kwanza, wazee hupenda kushauri ya kwamba watu wakae vizuri. Wasiwe watu ambao hawali ama kutofanya mazoezi. Kwa hiyo ni ushauri ambao mimi hupenda kuchukua.

Saa ya siku ambayo ninaipenda zaidi ni asubuhi ninapenda asubuhi ama saa ya asubuhi kwa sababu ni masaa ambayo mimi huwa na nguvu ya kufanya kazi na pia ni wakati nzuri wa kufanya kazi.

Kuna side hustles ambazo ni zinajulikana sana kwa umaarufu wake katika eneo langu kwanza kuna vitu vingi ambavo watu hupenda kuzifanya na zinasaidia sana katika vitu kama hivyo watu hutumia muda wao.

Mimi ninapenda usafiri wa hewa. Japo sijawahi kwenda kwenye usafiri wa hewa, lakini mimi ninapenda tu kusafiri kwa hewa. Hasa kutumia ndege, lakini mara nyingi hutumia matatu na bodaboda.

Sako nyingi zinaweza kusaidia watu kuweka akiba na kukopa mara nyingi mtu anaweza kuweka akiba yake kwa muda mrefu na pia mtu anaweza kujiunga na sako.

Siku ambayo ilienda tofauti kabisa na nilivyokuwa nimepanga nilikuwa nimejaribu kufanya kitu ya aina fulani na haikuenda vizuri kwa hiyo ilibidi nirudie tena kwa sababu ni vizuri kumalizia.

Ili kujitunza ninaweza fanya vitu vingi mno kwanza ninaweza kuwa na wakati mzuri na familia na pia vitu kama hivyo, napenda kutulia.

Kuishi kwa kujuana na majirani kuna faida nyingi sana kwanza, mnaweza mkasaidiana wakati ambapo mnahitaji jambo fulani lakini pia kunaeza kutokea changamoto ama vile wakati hutaki kusumbuliwa na.

Muziki wa asili huku kwetu huwa ni muziki hasa nyingi ambazo ni za kitamaduni watu hupenda kusikiliza nyimbo hizo kwa sababu inavutia na pia inapendeza mno mimi hupenda kusikiliza nyimbo hayo kwa sababu huwa na mvuto.

Mafunzo ambayo ninaona yamenisaidia sana ni nyingi mno. Ninapenda mafunzo ambayo yanaleta usaidisi hasa katika sehemu ya kazi. Ama wakati ambapo ninahitaji kufanya jambo fulani. Hupenda kufanya kazi hizo nyakati nyingi mno.

Tofauti ya maisha ya kijijini na mjini huwa ni kubwa mno kwanza, maisha ya kijijini watu huweza kutokuwa na kazi nyingi ikilinganishwa na mjini mjini mtu huweza kuwa na kazi nyingi mno.

Mgeni anapaswa kuona mandhari nzuri ambayo iko katika mahali ambapo tunaishi kama eneo letu. Siku nyingi zinaweza kuhitajika ili kukaa katika sehemu hizo na huwa ni jambo ambalo ni nzuri mno.

Nilipokuwa mtoto, niliweza kucheza michezo nyingi sana. Hasa michezo ambazo zilikuwa zinanifurahisha. Michezo hiyo, ziliweza kunipa furaha nyingi wakati ambapo sikuwa na, ama nilipokuwa na mahitaji.

Wanyama wanaofugwa nyumbani ni wengi mno kwanza, kuna aina nyingi ya wanyama ambao wanaweza kufugwa kama vile punda, ng'ombe na vitu kama hivyo.

Vifupisho ambavyo vinatumika kwenye ujumbe ni nyingi mno kwanza, vifupisho vinaeza kutumika wakati ambapo mtu anafanya jambo ya aina fulani na huwa ni nzuri sana kwa sababu inafanya.

Desturi moja ambayo mtu anaweza kupitisha toka kizazi moja hadi nyingine ni desturi ya kusaidia watu wengine haswa wakati ambapo wana tatizo na uko katika mahali ambapo unaweza kusaidia hua ni nzuri mno.

Kuangalia mpira pamoja ni kitu ambacho sisi vijana hupenda kufanya kwa sababu ni njia ambayo mtu anaweza kufurahia na pia, inaweza kuwa ni njia nzuri ya kupumzika haswa baada ya kazi nyingi.

Nyumbani, ili vitu visiwe na fujo, mimi ninapenda kupanga vitu kwa njia nyingi. Kwanza, ninaweza kupanga kwa utofauti, hasa, wakati wa asubuhi, mchana, au jioni. Ninapenda kupanga vitu kama hivyo.

Wakati ambapo ninasafisha vifaa vyangu mimi napenda kuzisafisha mara nyingi hasaa wakati ambapo inakuwa na uchafu ama inakuwa na matatizo ya aina fulani kwa iyo mara kwa mara.

Kuuza vitu mtani ni kazi ambayo watu hupenda kufanya hasa wakati mwingi mtu anaweza kuuza vitu mitaani kwa njia nyingi ili kujaribu kufanya vitu vya aina fulani nzuri mtu hujituma na kununuwa vitu vyake.